Naam, nimewai kufuga mbwa. Kufuga umbwa ni jambo zuri sana. Kwa sababu umbwa ni mnyama mwenye uaminifu, mapenzi na akili. Ukimfuga vizuri, anakuwa rafiki wa kweli na mlinzi wa familia. Mbwa usaidia kulinda nyumba, anahisi hatari mapema na kubweka kukuonya. Zamani, watu walifuga umbwa kwa ulinzi na uwindaji. Na hadi leo, bado wana kazi hiyo muhimu.

Mimi hushugulikia makosa kazini kwa kutambua tatizo kwa haraka. Mara makosa yanapotokea najaribu kuyatambua kwa haraka bila kuyachelewesha ili kuepuka madhara makubwa. Mimi hukagua chanzo cha kosa. Mimi ufanya hivyo kwa kuchunguza ni kwanini kosa lilitokea. Mimi pia usawazisha suluhisho. Baada ya kuelewa chanzo na panga hatuwa za kurekebisha tatizo. Na hivyo hivyo, mimi hujifunza kutokana na kosa. Kila kosa ni fursa kujifunza.

Napendelea chakula chenye mafuta kidogo kuliko chakula chenye mafuta nyingi. Chakula cha aina hii huwa bora kwa afya husaidia mwili kufanya kazi vizuri na hupunguza hatari ya magonjwa yanayohusiana na mafuta mengi mwilini.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuweka heshima mbele, kusikiliza mawazo ya kila mtu kushiriki mawazo yangu kwa wazi bila kubishana ovyo. Kazi ya pamoja si kila mtu apige kelele, ni kila mtu achangie nguvu zake pale anapoweza. Ninapenda kuweka lengo wazi, tugawane majukumu kulingana na uwezo, alafu tushikane mpaka kazi iishe.

Nilizaliwa katika mji mdogo ulio kuwa kimia, lakini wenye roo hai. Mji yambao uliamuka na kulala pamoja na jua, asubui zake zili jasa uti zandege na harufu ya chai moto kutoka majikoni. Kana kwamba, kila nyumba ilikuwa inamkiana na jirani yake. Barabara zake hazikuwa pana, lakini zili kuwa na kumbukumbu nyingi. Nyayo za watu waliopita kabla yetu ndoto zilibebwa na vumbila mchano. Katika mji huo watu walijulikana kwa majina si kwa nyuso tu. Mze alie kaa kona ya soko alikuwa kama saya mji. Alijua saya mvua, saya mavuno na hata siri za familia nyingi. Watoto walicheza bila hofu. Wakifukuza mipira iliotengeneza kwa soksi zilizo choka. Wakicheka kana kwa mba dunia haikuwa na mwisho. Jioni zilikuwa tamu. Jua lilipo tuwa mji ulivaa rangi ya dahabu na hadithi zilianza. Waze walikusanyika wakisimulia historia za ushindi, za hasara na za upendo na subira. Ndipo nilipo jifunza kuwa mji sima jengo tu, bali ni watu wa kumbukumu za.

Naam, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa mipaka na kwa busaru. Mazungumzo ya siasa yanaweza kuwa ya manufaa pale yanapolenga uelewa, elimu ya uraia na matazamo wa heshima hapo ndipo tunajifunza historia ya mifumo ya uongozi na wajibu wetu kama raia. Hata hivyo, sielekei sana kwenye mjadala yenye migawanyiko au jazba kali. Kwa sababu mara nyingi hupoteza lengo la kujenga napendelea mazungumzo yanayochochea fikra, suluhu na maendeleo ya jamii.

Mandhari bora niliyoona ni jua likizama kando ya ziwa lenye utulivu. Ambapo maji yalitabasamu kwa mwanga wa machweo ndege waliruka taratibu juu ya anga. Mandhari hii ilinipa hisia za utulivu, mshikamano na asili na mwaamko wa furaha wa bustani.

Ninapenda wanyama wa amani, wema na wakiwa na tabia za kuvutia. Wanyama kama vile mbwa na paka kwa sababu wanajieleza kwa hisia wakiwa na wema na wanakuunganisha na furaha na uaminifu kwa binadamu. Pia ninapenda ndege wa rangi na wanyama wa porini wa asili kwa vile wao huchangia uzuri wa mazingira.

Mimi hushirikiana na familia au marafiki kwa kucheka pamoja, kuzungumza au kushuriki shughuli za burudani. Vilevile, mimi hupumzika na kujitunza kwa kusoma vitabu, vizuri, kusikiliza muziki au kuangalia vipindi vya televisheni vinavyonifurahisha. Aidha mimi hushughulika na ubunifu kama vile kupaka rangi, kuandika au kupanga miradi midogo ya nyumbani ambayo huchangia furaha ya akili.

Kusubiri kwenye mstari kuna nifanya ni jihisi, mchanganyiko wa uvimilivu na msongo kidogo. Hii ni kwa sababu upande mmoja ni na nafasi ya kutafakari kupumzika kidogo au kuangalia mazingira. Lakini upande mwingine kusubiri kwa muda mrefu kuna leta hisia ya kutojirithisha au uchovu wa subira.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Hii ni kwa sababu mwanga wa kati huunda mazingira tulivu, haufanyi macho kuchosha na husaidia akili na mwili kupumzika. Ni mwanga mzuri kwa kazi za nyumbani kusoma au starehe bila kuleta hisia za kuchoka au joto kali.

Napenda kuenda madukani asubui au mapema mchana wakati maduka bado haya jaza sana na hali ni tulivu. Wakati huu unaraisisha ununuzi, upunguza msongamano na hutua na fasi ya kuchagua bidhaa nzuri kwa tulivu. Aitha mara nyingine napanga ununuzi wangu kulingana na mpanglio wa kazi na shuguli za nyumbani ili niwe na munda wa kutosha na usumbufu ndogo.

Ndio, napenda kutoa sadaka au mchango pale ninapoweza. Hii ni kwa sababu, huchangia kusaidia wengine walioko katika maitaji, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuonyesha shukrani au heshima kwa jamii. Sadaka au mchango si lazima uwe mkubwa mara nyingi. Kiasi kidogo kinachotolewa kwa moyo safi kinaweza kubadilisha maisha ya mtu au kusaidia shughli muhimu za jamii.

Katika mda wangu wa bure, mimi hutumia kufanya mambo yanaoongeza starehe, burudani na maendeleo binafsi. Bathi ya njia ninazo tumia ni kama vile kusoma, kusikiliza mziki, pia kufanya shugli za ubunifu kama vile kupaka rangi, kushirikiana na familia au marafiki, na pia kutembea.

Napendelea kitanda kizuri kilicho na faraja ya kutosha kuliko kitanda kigumu. Hii ni kwa sababu kitanda kizuri huchangia usingizi wa kutosha kupumzika mwili na kuondowa uchovu baada ya shuguli za kazi au masomo. Hata hivyo, si lazima kitanda kiwe laini sana. Kinacho hitajika ni mchanganyiko wa faraja na msaada wa mwili.

Sera ya kampuni ninayoina muhimu ni sera wazi, uwajibikaji na heshima kwa wafanyikazi na wateja. Hii ni kwa sababu uwajibikaji kila mfanyikazi anajua majukumu yake na matokeo yanayotarajiwa. Pia uwazi wa mawasiliano ni mzuri sana katika kampuni. Heshima na usawa pia inaleta kuwe na kazi nzuri na ubora katika kazi.

Baada ya siku ndefu, kupumzika kunahitajika mchanganyiko wa utulivu wa mwili, akili na hisia ili kurejesha nguvu kikamilifu. Njia ninazozitumia ni kupumzika kimwili kwa kukaa au kulala kwa utulivu, kupumzika kiakili kwa kutafakari au kusoma kitabu tulivu. Pia mimi hujishughulisha na shughuli za ubunifu au burudani kama vile kupaka rangi, kuandika au michezo midogo ya akili. Wakati mwingine mimi hutembea au kufanya mazoezi madogo.